Ningependa kujifunza, ubunifu wa hali ya juu kama kuandika hadithi, mashairi na nyimbo zinazogusa maisha ya watu na njia ya kipekee kulingana na tamaduni zao kama Kiswahili ya mila ya kiafrika Mashariki. Na pia, kutatua matatizo ya maisha halisi.